Kuhusiana na aina ya mnyama ambaye na ninaye na nataka kufuga ni mbwa mnyama mbona nampenda zaidi awe anaonekana kama german shepherd mbwa fulani asoelewa mtu yani hataki mazoea kabisa anatakiwa awe mkali sana ili aweze kulinda sehemu yangu ninayoishi lakini pia asizoee sana binadamu ndiyo atatakiwa awe pia rafiki mzuri kwa wale watu ambao ni watu wake wa karibu napenda kwa sababu ni mbwa ni mlinzi kwahiyo ukiwanae uko salama zaidi.

Ndio, mimi ni mpenzi sana wa historia kwa hivo napenda kujifunza historia, historia mpya, historia za zamani, historia ya kitu chochote ambacho ni kina muhimu kwenye maisha ya binadama au maisha ya dunia, Kitu ambacho sio cha kimbea apana kitu ambacho kweli kilitokea Lakini madhara yake au madhila yake yanagusa kila mtu na kila kitu ambacho kina husu maisha yetu ya sasa.

Sina nywele kubwa ambazo naeza kusema kwamba nazilea kwa hiyo sina pia idadi ya mara ambazo naelea nywele yaani nywele zangu kama zilivo ni kuenda saluni kukata basi ambazo naeza nikatumia miezi miwili mitatu kuenda kuenda saluni So mara nyingi, mara chache.

Ndiyo, kwa sababu siasa zinaguza maisha yetu ya kila siku, kwa hiyo pia huwa napenda kuzizungumzia mara nyingi, kwa sababu ukiangalia mkustakabali wa siasa na mkustakabali wa maisha ya kawaida ya dunia. Kuwa napenda kuzungumzia siasa, siasa za kidunia, siasa za Afrika, siasa za Tanzania kwa upekee wake.

Ndio, ndio, napenda kwenda pwani sehemu za bahari na zilizo zungukwa na bahari kwa sababu mimi mpenzi wa mazingira ya asili. Kwa hiyo na bahari ni moja ya sehemu za asili, kwa hivyo napenda kuenda, lakini pia napenda vyakula vyapwani, asa pwani ya Tanzania na maisha yao. Kila kitu sitamaduni zao, yani ni vitu ambavyo vina nivutia kwa hiyo napenda.

Tunda nalopenda sana, napenda matunda karibu yote, napenda matikitimaji, napenda nanasi, napenda maembe, maembe nafikiri napenda sana. Napenda matango, machungwa, mafenesi, napenda matunda mengi so tunda moja.

Huwa natenga tu muda wangu, na kuwa kidogo nimeweka akili na mawazo yangu yote kwenye hiyo shuguli ili ishe, ndio kitu ambacho pekee nakifanya kwa sababu kukiwa kuna msongo wa kazi namna pekee ambao naweza nikaushinda ni kufanya na kuhakikisha namaliza, lakini kufanya kwa namna ambayo mimi mwenyewe nafurahia ili nisije nikaharibu kazi.

Ndiyo, ukiachana na vipaji vyangu vingine vyote pia mimi ni msanii mzuri sana wa kuimba. Ni vile tu muda umeenda, umri umekata, majukumu yamekuwa mengi. Lakini, kitu ambacho naeza kukifanya kwa uwezo mkubwa sana. Kitu ambacho nafurahia kukifanya, lakini, napenda.

Mimi sio mtu ambaye napenda aina fulani tu ya tamthilia, apana. Tamthili yoyote, iwe ya action, iwe comedy, iwe yoyote ile. Nachoangalia ni storyline yake, story yake imekaaje, story ndo kitu ambacho kita nivutia. So, sio aina fulani ya filamu, apana, stori tu ndo iwe kwenye mlolongo mzuri unavutia mimi kufuatilia.

Maramoja tu nikiwa natoka Mbugani kurudi arusha mjini na ni ndege ndogo hizi za watu wanne watano pamoja na rubani, kwa hiyo siyo mara nyingi na katika hiyo maramoja ni siku nyingi kidogo kwa hiyo siwezi nikasema pia hata uzoefu wake ulikuwaje.

Mee, apana. Sio mpenzi sana wa kutumia simu kwa sababu mimi ni mtu ambaye uaminifu ni kitu ambacho ni nakihofia sana kwa hivyo huwa nakuwa mwoga. Lakini mke wangu mara nyingi ndio anaothubutu wa kununua vitu kwa kupitia simu.

Sherehe yangu wakupendezwa ni sherehe yoyote. Mimi cha msingi tu nipate muda wakufurahi nakujumuika na kula na kunywa. Siangali sana aina ya sherehe Mimi sherehe yoyote popote kambi. Ilimradi tu watu wanafurahia na mimi nafurahia. Huo ndio kitu cha muhimu zaidi.

Ndiyo, napenda sana. Moja kati ya vitu navyovipenda pia ni watoto. Kwa hiyo, napenda kucheza nao, michezo mbali mbali. Yaani, mi ni mtu ambaye nikiwa na watoto nafurahia. Kucheza nao, kwa sababu pia napata nafasi ya kujua pia uwezo wao na upekee wao, katika kufikiri na kufanya mambo mbali mbali.

Kwaza ni napenda utulivu, kabla sijafanya kitu chochote uanatamani nipate utulivu wa kufikiri Lakini uyo mtu katika mgogoro na magovyao kama nanyima utulivu pia nanifanya napata hasira nyingi Kwa iyo kama nikiona hasira zimezidi sana hua napenda kutoka iyo sehemu kwanza nikae mbali na iyo sehemu au na uyo mtu nifikiri, nikipata jibu sahii nirudi Nitatue mgogoro au tatizo usika.

Hapana, sio mnywaji sana wa chai ya kahawa, lakini nikiikuta sehemu nikakaribishwa sio kitu ambacho kina nidhuru, kwa hiyo naweza nikaitumia lakini kusema kwamba naitumia mara kwa mara au ni mpenzi hapana sio mpenzi wa chai ya kahawa Hata chai ninazokunywa za kawaida ni za majani ya chai ya kawaida.

Kampuni ambayo naitumia mara nyingi ni kwenye simu ni mpenzi sana wa tecno. Kwenye kompyuta ni mpenzi wa hp, japo na deli za kisasa pia nazitumia. Kwenye tv, friji, vifaa vingine, napenda allyons. Kwenye magari napenda Mercedes Benz kwenye kwa hiyo ndio ivo na utofauti tofauti kulingana na aina ya bidhaa ambayo ipo mbele yangu.

Nchi ambazo napenda kutembelea ziko nyingi ukianzia Afrika, Rwanda, Congo, Nigeria, Afrika ya Kusini, Misri kwa Afrika apa, ni nchi nyingi. Ata ghana pia, Ivory Coast, ni nchi ambazo na visiwa vyote, Komoro, Seychelles, izo, napenda kutembelea. Ukitoka Afrika, Dubai, ile Arab Emirate Union yote. Ukitoka hapo, India, Kaskastan, Korea kwa sababu ya Chakula chao, China, Hong Kong specific, na Marekani, Australia, au uingereza, Jerumani, Canada. Mexico Jamaica Ivo, ni nchi nyingi sana Kwa nini, kwa sababu ya utofauti wa tamaduni Lakini historia na vitu mbali mbali vinavyozunguka izo nchi Kuna sehemu ni chakula tu, sehemu nyingine aina ya watu sehemu nyingine historia yao ya kisiasa sehemu nyingine tamaduni zao inatategemea vitu ni vingi Kwa mfano Afrika ya kusini Nataka kuiona maendeleo yake ni nchi ya Afrika Lakini imeendelea sana kwa natamani kuona wa Amerikani aina ya maisha ambayo Tunayaona kwenye mitandao kwenye TV Je ni Nauhalisia uko Mexico, napenda chakula chao, tamaduni zao, lakini ile uhalifu wa makundi. Ukienda Korea, nimeshasema chakula, China, teknolojia, Rwanda, mazingira, kila sehemu na kitu chake. Kwa kweli kusema nahisi nini ninapofikiria kuhusu izo safari nahisi vitu vingi.

Mara nyingi sana nakula ugali, chakula cha kiTanzania, nakula wali pia, mara nyingi, nakula ndizi saa nyingine, na pia nakula chipsi, viazi, hivyo ndo vyakula ambavyo nakula mara nyingi, labda na tambi.

Kumbu kumbu ya kutisha Kwa siku moja nilitoroka nyumbani ilikuwa saa tisa za usiku Sasa sita za usiku Nikiogopa kuchapwa na baba yangu Kwa hiyo wakati anikakimbiza nikakimbia sana mpaka katikati ya msitu yeye akarudi Kwa hiyo baada ya yeye kurudi, nikakaa kama dakika kadhaa kueza kusikia sauti za wanyama, kelele mbali mbali za asili, niliogopa sana kwa kweli, na hiyo ndo kumbukumbu ya kutisha ambayo inakumbuka.

Studi muhimu kwa kazi yangu ni usimamizi wa watu, lakini pia matumizi ya teknolojia, teknohama, kwa sababu teknolojia ndo kila kitu na kwa haina shughuli zangu hizi za mtandaoni, lazima uwe na ujuzi huo. Bila hivyo, huwezi kuishi.

Mchezo naupenda ni mpira wa miguu, mchezo nausema kwamba naupenda sana. Napenda kutazama, lakini pia kama inaruhusiwa, napenda kushiriki mwenyewe kuchezo. Kwa nini napenda kwa sababu nimekuta watu wangu wa karibu, wasu wazazi wangu wanapenda, kuwa na mimi nikajikuta napenda. Mchezo wa kushangaza ula utazama mchezo wa kula haswa pilipili watu wanakula pilipili kama mchezo ni mchezo wa kushangaza kwa kweli Ungependa kueleza ni wapi unapenda kutazama mchezo kwenye kupitia television, runinga Unahisi nini wakati unatazama michezo. Unajihisi kufurahi haswa kama timu unaishabikia inashinda.

Na harufu ya udongo. Ndo naipenda zaidi. Unaweza kushiriki ya harufu ya udongo. Sio manukato. Labda maua na chakula pia. Napendelea, wakati ambao nahisi harufu ya udongo ni muda ambao mvua imenyesha baada kipindi kirefu cha jua kali. Lakini chakula ni wakati wa wa kupika. Maua mara nyingi harufu zake zinakuwa usiku au asubuhi sana. Ni kumbukumbu gani, harufu hii, inakukumbusha, harufu ya udongo inanikumbusha maisha ya utoto ya, tukikuwa, tukisikia harufu ile tuna tunachukua udongo ule tunakula. Unahisi vipi, unahisi vipi ukipata harufu, najihisi vizuri.